Kazini lazima ni wedi yaweke malengo. Niligundua kwamba mtu huwezi kufanikiwa kama haujajiwekea malengo fulani ambayo inafaa uyatimize kabla ya muda fulani. Kwa hiyo kila mwezi kuna malengo ambayo lazima nijiwekee kwamba lazima niyatekeleze mambo mawili matatu. Na nikiyaweka hayo malengo huwa inanifanya kila siku kitu ambacho nafanya kila siku kinaelekea kwamba kinaelekea kunifanikisha kuyafikia yale malengo yangu. Kwa hiyo kila siku nakuta naweka bidii kwa sababu sitaki kukosa kuyafikia hayo malengo. Sana sana ni ya kifedha wakati mwingini ni ya kikazi kuna kiwango fulani cha kazi ambayo mimi ninge penda kuyafikia mwisho wa mwezi. Kwa hiyo mimi huwa na ratiba ambayo ya mambo ambayo ya lazima niyafanikishe kufikia mwisho wa mwezi.

Uwezo ambao mimi ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuweza kuyajua ama kuyatabiri mambo ambayo yatatokea siku za usoni. Sana sana tuseme kwanzia kesho kuendelea. Ningependa sana kujua ni nini kinaweza tokea kesho. Ndiyo nijipange vizuri siku ya leo. Kama ningekua najua kwamba kesho nikienda kazini, nitakuwa nimefutwa kazi. Hiyo itanisahidia sana kujipanga kabla nitoke kwa nyumba nitajua kwamba kesho ni siku yangu ya mwisho kazini kwa hiyo nianze kutafuta kazi kwingine ama nitajua kwamba kesho njia fulani haitakuwa inapitika kwa sabobu kutakuwa kumejaa msafara wa magari kwa sababu ya moja ama mbili. Itanisaidia sana kuweza kuepuka hiyo maeneo. Ama ningekuwa na uwezo kujua kesho, ningekuwa najua kwamba labda huyu mpenzi niko naye, hatutadumu naye kwa muda mwingi. Kwa hiyo sitapoteza muda wangu wa kujaribu kushinda naye. Nitajipanga mapema, nitafuta ambaye, nitakuwa naona kwamba huyu hakika tutakaa naye kwa muda mwingi na kwa njia salama ama kwa upendo. Kwa hiyo, ningepeda sana kukuwa na uwezo wa kujua mambo ambayo yatafanyika kwa siku za usoni.

Ikifika mahali pa kuchagua kati ya shati na tisheti, mara nyingi tu nitachagua tisheti. Huwa nikivaa tisheti nahisi kwamba niko vizuri na huwa nikivaa shati nahisi kwamba nimevaa rasmi sana na sipendi kuwa rasmi. Napenda kuvaa kikawaida kabisa na hata ni wakati naenda kazini mtu haezi jua nakwenda wapi, anaweza kuwa anadhani bado niko nyumbani tu lakini ni kwa hakika mimi huwa naenda kazini. Wakati wa pekee ambapo mimi huwa napenda kuvaa shati ni labda wakati ambapo niko na uwasilisho pale kazini, ama kuna mahali rasmi ambapo tunaenda ama kuna mgeni mkubwa ambao tunatarajia kazini, na mimi nitakuwa mmoja wapo wa wanao watakao mkaribisha yule mgeni. Lakini mara nyingi utanikuta tu nimevaa t-shirt na nimevaa jeans. Kwa hiyo mara nyingi utakuta kwamba sijavaa rasmi na napenda t-shirt. Kwa hiyo ni nguo ambayo hata nikiwa nyumbani ama nakwenda kokote kule huwa napenda kufaa T-shirt. Niko nazo nyingi sana hapa nyumbani lakini shati nina kidogo sana. Shati zangu haziwezi fika hata tano lakini t-shirt niko na karibia ishirini ama zaidi.

Kushangaza ni kwamba na huu umri wangu wote huu sijawai kusafiri na ndege. Kuna wakati ambapo nilikuwa nataka kusafiri na ndege kutoka mjini Nairobi kuelekea Eldoret. Lakini wakati huo nikapata rafiki yangu ambaye alikuwa na gari na kulikuwa na nafasi. Wakaniambia badala nitumie pe hela nyingi kwenda na ndege. Wacha niungane na wao arafu tusaidiane kulipia gharama ya mafuta kusafiri kutoka Nairobi hadi Eldoret. Na huo ndo ulikuwa mara ya mwisho nimewai kufikiria kusafiri na ndege. Haadi wa leo sijawai kuufikiria. Lakini baada ya hii swali, itabidi kwamba nimeanza kuwazia ni lini ama nianze kupanga vizuri. Ni lini ambapo ntasafiri kwa ndege. Lakini cha msingi ni kwamba hivi karibuni wakati nitakwenda sehemu za pwani. Kwa sababu hiyo safari ni ndefu sana, hua inachukua karibia masaa tisa. Huo ni wakati mzuri kabisa wa kufikiria kutumia ndege kwa huo usafiri.

Ikifika ni upande wa chakula, mimi huwa sichezi sana ama sifanyi mchezo na chakula. Najua chakula ndio, inatengeneza afya ya binadamu na ukila hovyo hovyo pia kuna uwezekano, ukapatikana na shida fulani labda ya maradhi ama afya ikadhohofika. Kwa hiyo ikifika ni upande wa chakula mimi maranyingi upenda kujipikia chakula changu. Maana naelewa ni virutubishi gani natafuta na ni chakula gani kita nipea hivyo virutubisho. Ila wakati mwingine mbapo nipo kazini nivigumu sana kurudi nyumbani sana sana wakati wa mchana. Na kwa sababu nako kufanya kazi ni mbali itabidi nimetafuta mahali ambapo na kula chakula cha mchana. Ila chakula cha jioni na chakula cha asubuhi. Na hakikisha kwamba ni mime mwenyeweye ni mejitengenezea. Na ni mechagua chakula bora ambacho ni kila na hisi kwamba vitanipea. Vile viru tubishi ambavyo vita faidi afya yangu. Kwahiyo mimi hupenda chakula sana chakujipikia. Ila wakati moja moja nikiwa tu kazini. Huwa nakula chakula nje.

Nahisi vizuri sana ikifikia upande wa tathmini za kazi kwa sababu kutathminiwa ama kujitathmini mwenyewe inamaanisha kwamba unachukulia ile kazi yako kwa njia nzuri ama unaipenda sana kwa ile kazi yako na unajitathmini ndio ujue ni wapi ambapo bado kuna upungufu na ni wapi ambapo umeimarika. Kwa hiyo huwa naona kutathmini za kazi ni muhimu sana. Kila kampuni ama kila sehemu ya kazi inafaa kufanya tathmini za kazi. Angalau ata mara mbili ama mara tatu kwa mwaka kwa sababu wasipo tathmini wafanyikazi wao kutakuwa na ile hali ya kwamba watu hawata jua ni wapi ambapo kuna upungufu na ni wapi ambapo wanahitaji kutia bidi zaidi. Kwa hiyo mimi mwenyewe hata tusipofanyiwa hizo tathmini kazini mimi mwenyewe huwa najiangalia sana najiuliza ni wapi ambapo sijafanya kazi jinsi ambavyo inafaa ama ni wapi nakosea.

Hapa duniani kuna wafanya biashara wengi kabisa ambao wanahitajika, wanajulikana kwa kutengeneza biashara kubwa sana na wengi wao wametengeneza hata biashara kutokana na wazo ndogo kabisa. Kwa hiyo mimi kwangu mwanabiashara bora kabisa anasifa kuu muhimu, sifa ya kwanza ni kwamba anatambua biashara gani ambayo itakua. Kwa hiyo anaekeza kwa biashara ambayo itakua na wateja wengi hata kama kwa wakati huu hayonekani hivo lakini kwa munda, akipea muda huwa biashara utakua. Kitu cha pili ni kwamba anaelewa washindani wake anaelewa kwamba akiingia hii biashara ni washindani wake ni kina nani na hata jitenga vipi na hao washindani. Kitu ya tatu anahusiano mzuri na wateja wake. Huyo ni mfanya biashara bora kwamba anaelewa chenye wateja wake wanaitaji kwa hiyo ataweza kuwapa kila ambacho wanaitaji na wateja wake wataeza kulipia kile ambacho yeye mwenye atakuwa anauliza kwa ile kazi anae wapea wateja. Kwa hiyo mfanya biashara lazima awe na sifa kadhaa kuu ambazo zina mtenganisha na wale wafanyi kazi wa kawaida.

Mimi wakati, wakati unapofanya kazi vizuri sana ni wakati wa mchana. Kwa sababu nahisi kwamba akili yangu inajua kuwa wakati wa mchana ni wakati wa kufanya kazi. Alafu wakati wa usiku ni wakati wa kutuliza mwili na sana sana ni wakati wa kulala. Kwa hiyo, mimi kila wakati nikiamka asubuhi najua. Hua nimejipanga kwamba kuanzia asubuhi mpaka mwendo wa saa kumi na moja jioni hivi ni wakati wangu wa kufanya kazi. Kwa hiyo nitatia bidii kwa jinsi ambavyo naweza kufanya kazi jinsi ipasavyo. Ikifika jioni ama usiku sina tashwishwi wowote kwamba nimepoteza siku yangu. Ikifika usiku sasa itakuwa wakati wangu wa kutulia na kulala na kupumzisha mwili. Kwa hiyo wakati wangu mwafaka wa kufanya kazi inakuwa wakati wa mchana kuanzia asubuhi hadi wakati wa jioni.

Chakula chochote ambacho mimi hupenda kula lazima kiwe na ladha fulani. Na ladha yenyewe lazima iwe ladha ya kuvutia. Chakula lazima kiwe kitamu. Mimi mara nyingi ikifika ni wakati wa kula chakula ama kuchagua ni chakula gani nitakula. Huwa sipendi kuchagua chakula ambacho kina ladha mbaya ama kina uchungu. Sana sana kile chakula ambacho kimewekwa pilipili kwa wingi. Ata wakati nakula biriani alafu nikute kwamba biriani chenyewe kiko na pilipili nyingi. Huwa nahisi ni kama imepoteza ladha nzuri imeanza kuwa na uchungu ama ukali mwingi kwa hiyo sitafurahia sana ata pilau ikipikwa harafu kiwekwe pilipili nyingi huwa sifurahii sana kwa hiyo mimi huchagua chakula ma huwa napika chakula changu kwa umakini kabisa nikihakikisha kwamba kitakuwa na ladha mzuri nikila kinaonja vizuri alafu kimekua laini kwa hiyo chakula ambacho napenda sana na lazima kuwe na ladha nzuri na kiwe kitamu. Isikue kali ama chungu.

Kabla ya kulala usiku, mimi kuna vitu vitatu kuu ambavyo lazima nivifanye. Kitu cha kwanza lazima nikule chakula cha jioni. Chakula chenyewe lazima niwe nimejipikia mwenyewe. Ama kama niko na mchumba wangu, yeye ndiye huwa anapika, kwa sababu anaelewa ni chakula kipi ambacho nakipenda. Kitu cha pili baada ya hapo huwa nahakikisha kwamba nimesoma biblia. Huwa napenda kusoma biblia, angalau haya kama kumi ama haya kati ya tano hadi kumi. Huwa napenda kusoma biblia kwa sababu inanipa motisha na huwa inanikumbusha kwamba. Siyuko hapa duniani kwa kibahati mbaya, nipo hapa kwa sababu. Halafu kitu cha tatu kabla sijalala huwa nahakikisha kwamba nimefanya maombi. Huwa napenda sana kushukuru mungu na pia kuomba kuomba anihifadhi mpaka siku yake na aendelee kuniongoza. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo huwa nayafanya usiku kabla sijalala.

Mimi kiuhakika ikifika mambo na mikate huwa sili mkate. Ama imekuwa muda mrefu sana mimi nikila mkate nakumbuka wakati mwingi asubuhi huwa nakunywa tu chai kavu bila kuongezea chochote. Kwa sababu mkate huwa si mzuri sana kwa kwa mwili wa binadamu kwa hiyo mimi huwa najaribu kuiepuka mkate. Lakini wakati ambapo nimekula ambao ni wakati moja moja labda mara moja kwa wiki. Mkate wenyewe huwa napenda sana wakati nimeupaka asali. Huwa badala ya kupaka siagi ambayo nimenunua dukani. Huwa nahakikisha kwamba afadhali ninunue asali kwa sababu ni chakula ambacho ni ya asilia hakijatengenezwa na kemikali yoyote. Kwa hiyo naongezea napaka mkate badala ya kupaka siagi. Huo ni mkate utakuwa mtamu sana na nitafurahia. Kwa hiyo sikuli mkate wakati mwingi lakini nikiamua kula huwa napaka asali badala ya siagi.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni sehemu kama Misri. Misri iko na historia ndefu sana, sana sana ambayo inahusiana na wa Izraeli na ule ujengaji wa zile piramidi za kitambo. Kwa hiyo nikipata pesa ya kutosha, sehemu ya kwanza ambapo nitatembea nitakwenda kule Misri, niangalie mambo ya kale na nishuhudie ule ujenzi maarufu duniani. Kwa sababu inasemekana kwamba misri ni baadhi ya sehemu chache sana ambayo ikona majengo ya kuvutia na pia ambayo bado yanastaajabisha hadi waleo. Watu wengi bado wanajiuliza ni namna gani watu waliweza kujenga majengo makubwa hivyo na mawe makubwa. Walifikisha aje yale mawe makubwa hadi sehemu ya juu ya majengo hayo. Kwa hiyo Misiri ni mojawapo ya nchi ambayo ningepeda kuyatembelea kusoma historia.

Kwa hakika, nimewai kupanga kujifunza kucheza vyombo vya muziki. Ila wakati huo, wakati ambapo nilikuwa najifunza, wakati nilikuwa napanga kujifunza kucheza ala za muziki, nilipata kazi kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kuanza rasmi. Hadi wa leo, sijawaikupata nafasi ya kujifunza kupiga ala yoyote ya muziki. Na kwa hizo ala ambazo mimi mwenyewe nilikuwa nimepanga kujifunza mojawapo ilikuwa guitar na piano. Nilikuwa nimepanga sana kujifunza hizo vitu viwili kwa sababu hua navipenda sana nilikuwa naona. Labda kidogo mi nitajihusisha na muziki na singejihusisha na muziki upande wa kuimba ama kucheza. Lakini nilikuwa na ninataka kujihusisha na mambo ya kupiga hizo zana za muziki. Kwa hiyo sijajifunza kupiga guitar ila bado iko kwenye mipango. Nikipata wakati ama wakati napata fursa. Sanasana labda wakati wa likizo nitaingia shule nijifunze kucheza guitar.

Mimi nimelelewa sehemu ambako wanyama wengi hufugwa na kule ambako nitokako huwa tunafuga ng'ombe, mbuzi na kondoo na pia kuku. Hao ndio wanyama ambao tunawafuga kwa wingi sana. Ila siku hizi kuna watu ambao wametokea pia wanafuga hadi nguruwe ila kulingana na mimi, mnyama ambaye ningependa sana kumfuga ni ng'ombe. Huyu ni mnyama ambaye anatusaidia sana na maziwa. Pia anatusaidia na nyama na wakati mwingine pia tunapata ngozi kutoka kwake na kwa watu ambao wanafanya biashara pia, ukiuza ng'ombe unapata hela. Kwahiyo mimi naona huyu ni mnyama ambaye anafaa zaidi na kila ni mnyama ambaye anaweza leta faida. Kwahiyo, ukimfuga hautaenda hasara sio kama kufuga mbwa ama paka ambao utakuwa unawalisha lakini hakuna faida yoyote ya kifedha ambayo utapata kutoka kwao. Ng'ombe utapata maziwa na pia hiyo maziwa unaweza kunywa ikaikuimarishia afya ama ukauza ukapata hela pia unaweza ukamfuga huyu mnyama hadi anenepe halafu umuuze kwa bei nzuri ukapata hela na pia unaweza mchinja ukapata nyama labda ya kuuza pia ama ukakula na marafiki zako. Kwahiyo mnyama ambae ningependa kumfuga sana ni ng'ombe.

Mimi kiukweli napenda michezo na kuna wachezaji wengi mbali mbali ambao wako na tajriba, wako na talanta na wamepata mafanikio mengi sana kwenye nyanja zao za michezo. Ila kwa leo ningependa kumzungumzia mchezaji mmoja ambaye hivi karibuni ametupea fahari kubwa sana kama wakenya. Na huyo mchezaji ni Faith Kipyagon. Faith Kipi Kipyagon ni mwanariadha hapa nchini Kenya na amekuwa akikimbia mbio za mita elfu tatu kuruka viunzi na maji. Hivi karibuni amejiunga na michezo ya kukimbia ya mita elfu tano. Kwa hiyo fFaith Kipyagon kwa muda mrefu amekua akikimbia mita elfu mita elfu tatu kuruka maji na viunzi na ametawala sana, ameshinda, amevunja rekodi kadhaa na amejaribu kuzikimbia hizo mbio kwa chini ya dakika tatu japo hajafanikiwa lakini amejaribu. Ni mtu ambaye anajituma sana, ni mpole na ni mtu ako na heshima sana, huwa napenda kuusikiza mazungumzo yake na huwa napenda sana kuwatia moyo na kuwahimiza wanariadha wa kike, wafuate nyayo zake kwa maana, yeye ni mojawapo wa wanariadha wa kike ambao, wamefaulu sana kwa hiyo mchezaji ambaye nampenda sana kwa sasa itakuwa ni faith kipyagon.

Maji ni muhimu sana kwa afya binadamu na wenye wanajua kuhusiana na mambo ya afya huwa na himiza kila mtu angalau akunywe glasi nane ya maji kila siku. Kwa hiyo inamaanisha kwa mabaada ya masaa kila masaa matatu mtu lazima akunye glasi moja ya maji. Na huwa nimezingatia hayo sana sababu napenda kwamba niwe na afya nzuri. Na moja wapo ya kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba unafuata maagizo ya watu ambao wanaelewa sana kuhusiana na mambo ya afya. Kwa hiyo mimi hukunywa kati ya maji glasi saba hadi kumi kwa siku kutegemea na jinsi ambavyo hiyo siku hiko. Sana sana kama wakati wa jua kama sasa hivi huenda hata nikakunywa hadi glasi kumi na moja ama kumi na mbili. Sababu ya joto jingi na kutoa jasho kwa wingi. Kwa hiyo mimi huwa na jaribu sana kunywa majimengi kila siku. Ili kuhakikisha kwamba naishi vizuri na nikona afya njema.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naichukulia kama siku ambayo ni ya maana sana maishani mwangu kwa sababu huo ndio wakati ya nilikuja hii dunia na huwa napenda sana kusherehekea siku yangu na watu ambao nawapenda na watu hao ni wazazi wangu kwa sababu ni wao ndo walinileta hii dunia huwa nataka kuwaonyesha kwamba nikona shukurani na nawashukuru kwa sio tu kwa kunileta hii dunia lakini pia kwa kunilea wamenipeleka shule wamehakikisha kwamba nimepata kila kitu. Hadi wa leo bado wananipa ushauri nikitaka. Pia wamenipa mahali pa kukaa. Hata hadi wa sasa hivi mimi sijafanikiwa kununua shamba. Na kwa hiyo bado nakaa kwenye shamba yao. Na bado wamenikaribisha hawajaniambia wewe sasa ushakuwa mtu mzima. Wewe tafuta kwako ila bado wamenikaribisha. Kwa hiyo siku yangu ya kuzaliwa huwa napenda sana. Nisherehekee nikiwa na wazazi wangu huwa nakwenda nyumbani. Nanunua chakula na kununua kinywaji. Halafu tunasherehekea pamoja, mimi wazazi na ndugu zangu wengine, hata na majirani kama wako karibu, huwa tunasherehekea kwa pamoja. Kwa hiyo, mimi siku yangu ya kuzaliwa, huwa nasherehekea na watu ambao nawapenda.

Kitu ambacho kinachonifanya mimi nicheke ni labda kuchekeshwa, sana sana mimi huchekeshwa sana na vitu ambavyo vimeandikwa mitandao ambavyo ni vya kuchekesha, sana sana zinaitwa memes, kwa hiyo mimi mara nyingi huwa napitia kwenye mitandao ya kijamii na sana sana huko X huwa nakutana sana na maandishi ambayo yanachekesha sana na huwa yananipea raha sana. Wakati mwingine kama sija pitia kwenye mitandao ya jamii huwa na angalia filamu za wachekeshaji. Utanikuta nikiangalia filamu za mchekeshaji maarufu kutoka marekani ambaye anaitwa Dave Chappell. Kama si huyo utanikuta nikimwangalia mchekeshaji mwingine anaitwa Matt Rife. Ama hapa Kenya pia nikona wachekeshaji wengi sana ambao ni wazuri na huwa nikiangalia kazi zao za filamu ambazo wameweka mtandao huwa wanani furahisha sana. Moja wapo ni Emmanuel Kisiangani, mwingine ni Doug Mutai, mwingine Tai Gashira na wengineo ambao wanafanya kazi na Startup Collective hao ni wachekeshaji wazuri sana na huwa kazi zao zina nichekesha sana.

Kuna maendeleo mengi ambayo ningependa kuona sana kwenye jamii na baadhi ya maendeleo hayo ni miundo misingi. Hapa kwetu bado tuko na tatizo kubwa sana ya barabara. Japu kuwa kuna mabarabara lakini mabarabara yenyewe iko na vumbi kwa wingi. Kwa hiyo ningependa kuona kwamba barabara hizi zimewekwa lami ili kupunguza vumbi na kufanya uendeshaji wa gari ama upitiaji wa hizo barabara inakuwa rahisi. Kwa sababu pia wakati kumenyesha kuzipitia hizo barabara huwa inalete tabu sana. U kuna kutokea msongamano mkubwa barabara. Kwa msongamano mkubwa wa magari kwa hiyo huu ningependa sana kuona kwamba barabara zimejengwa vizuri. Kitu kingine ningependa kuona kumekuwa na shule za umma hapa karibu. Hapa karibu na kwetu hamna shule ya uma na kama wanafunzi wangependa kwenda shule za uma wanaenda mbali sana. Na kwa hiyo huwa inafanya wazazi walipe pesa nyingi sana wakilipia shule za kibinafsi. Kitu kingine pia ningependa kuona kwamba kuna mahospitali ama hospitali kuu hapa ambayo iko na mahabara hapa. Hapa karibu huku hakuna hospitali ya maana na yenye iko hapa ni hospitali ndogo ya wilaya na haina hata mahabara na unakuta kwamba kunakuwa na misongamano ya watu sana kupata huduma inakuwa tabu. Kwa hiyo ningependa kuona kwamba kuna hospitali iko na mahabara na iko na wauguzi na madaktari wa kutosha.

Mazingira ya kazi ambayo mi huwa wanayapenda ni mazingira ambayo yako na usawa. Napenda sana kufanya kazi ambayo kwa mazingira ambapo hakuna mapendeleo. Hakuna mapendeleo kwamba wewe ni wa jinsia fulani, wewe ni wakabila fulani, wewe ni wa umri fulani, ama wewe unatoka tabaka fulani. Kwa hiyo mi upenda sana mahali ambapo kuna usawa, unaweza jieleza vizuri na ukaskizwa. Na penda pia mazingira ya kazi ambapo pametulia. Mazingira ambapo wakubwa na wadogo hua hawaingii kwenye mgogoro kila wakati. Heshima hua inadumu kila mmoja anaheshimu mwenzake na kila mtu anajua amekuja kufanya nini pale kazini. Kwa hiyo napenda sana mahali ambapo kuna usalama pia sehemu ya kazi ambayo ina usalama ina kuruhusu kwamba usiwazie kwamba kutatokea chochote ila shuguli yako pale itakuwa ni kufanya kazi tu kwa bidii. Kwa hiyo napenda kazi pia napenda sehemu ya kazi pia ambapo inajali sana maslai ya mfanyakazi na njia kujali maslai ya mfanyakazi ni kumulipa jinsi anafaa kulipwa kwahiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo ningependa kuona kwenye mazingira ya kazi ninayo fanya.

Usiku kabla sijalala huwa nakaa hadi saa tano ama saa sita ya usiku. Huwa sipendi kukaa sana. Japo watu wengi huwa wanaona kwamba kukaa mpaka saa tano ama saa sita usiku huwa umekaa sana. Kwa sababu wengi, watu wengi huwa wanalala hapo saa tatu saa nne. Lakini mimi huwa nikilala mapema siwezi pata usingizi. Nitaingia kwa kitanda alafu nianze kusumbuka huko. Ama nianze kusongwa na mawazo nianze kufikiria vitu ambavyo vitanifanya pia. Nisilale mapema kwa hiyo hua napenda kuchelewa na nikichelewa ntachukua tu dakika kama kumi ama kumi na tano nipate usingizi kwa hiyo mimi hupenda kulala kama nimechelewa kidogo ndiyo nisichukue muda mwingi kabla niipate usingizi. Hiyo sana sana huwa ni saa tano, hadi, saa sita na mara nyingi kabla nilale. Labda nimekuwa nikisoma kitabu ama nimekuwa nikiangalia filamu. Kwa hizo ni vitu mbili ambavyo mimi huwa nafanya kabla nilale.

Mambo ya kutembea ndo mambo mi huwa napenda sana. Badala nishinde kwa nyumba kama nimelala ama nikiangalia video ama nikiangalia runinga huwa naafadhalisha kwamba niifanyie mwili mazoezi. Na njia rahisi na ambayo haita nigharimu chochote inakuwa ni kutembea. Na kutembea kule huwa napenda kutembea sana sehemu ambapo hakuna magari ama hakuna watu sehremu ambazo kuna miti mingi mahali ambapo kujajengwa sana sana. Kuna sehemu moja hapa karibu na kwetu kuna msitu mdogo na kuna njia ambazo mtu unaeza ukapita vile uchochoroni chochoroni. Ukatembea tembea huko msituni kwa hiyo mi mara nyingi ikifika jioni ama mchana mchana. Huwa napenda kutembea sehemu hizo nikijiangalilia mandhari ya pale msituni na pia nikisikia sauti ya ndege nikiangalia maua na aina ya miti na wakati mwingine pia nabahatika kupata wanyama wadogo wadogo kule msituni kwa hiyo mimi wakati nikipata na fursa ya kutembea huwa napenda kutembea sehemu ambapo kuna uhalisia fulani na mahali ambapo kuna miti na mimea mingine.

Mambo na kuamka ama kulala, mimi huwa napenda kuamka na jua na huwa nalala kama nimechelewa. Kwa hiyo, mara nyingi utanikuta kwamba naamka saa moja ama saa mbili asubuhi. Hiyo inamaanisha kuwa nililala labda saa sita usiku ama saa tano usiku. Na sipendi kuwa na usingizi ambao umekatizwa ama usingizi ambao haujatosha. Na kwa sababu huwa hatuhitajiki kazini mapema vile na pia huwa siendi mbali sana kazini. Kwa hiyo huwa napata fursa nzuri sana ya kulala ya kutosha. Na huwa napenda kuamka wakati ambapo jua tayari lishachomoza. Huwa nahisi kuwa wakati huo nakuwa nimelala ya kutosha na usingizi umeisha kabisa. Na nitakuwa tayari ya kupambana na hali ya siku. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye napenda kuamka kama nimechelewa kidogo na hiyo ndo kitu nimezoea.

Sijapokea zawadi nyingi katika maisha yangu. Sijui ni kwa nini ama ni ndio mimi huwa sipeani zawadi. Lakini nimewatunuku watu wengi zawadi. Nashanga inakuwaje mimi mwenyewe sijiai pokea zawadi nyingi. Hadi sasa hivi naeza kumbuka zawadi zote ambazo nimewai kupokea katika maisha yangu. Na zawadi moja kubwa ambaye nimewai pokea ni zawadi ya simu. Hii zawadi ya simu nilinunuliwa na rafiki yangu ambaye kwa hivi sasa yuko nchi za nje huko sehemu za Australia. Na kuna wakati ambapo kabla hajatoka huku Kenya mimi nilikuwa namsaidia sana na mambo kadha wa kadha. Na alipo fika huko, maisha yake ikanawiri, ikakuwa shwari. Na akanikumbuka, akasema kwamba acha ninunuliwe simu nzuri. Na aka nitumia kwa hiyo. Hiyo ni mojawapo ya zawadi kubwa ambaye nimeipokea. Na nadhani ni zawadi ya pekee kubwa ambayo nimepokea. Zawadi zingine ni zile zawadi ndogo ndogo kama socks na vitu kama hivyo.

Hii leo, nitakuambia kuhusiana na utaratibu wangu wa kutengeneza chai. Kwa sababu mimi, kila asubuhi, huwa napenda kutengeneza chai ama kunywa chai. Utaratibu wangu wa kutengeneza chai ni rahisi sana. Hapo lazima nikuwe na maji, lazima nikuwe na majani chai, sana sana, alafu niwe na tangawizi enyewe. Alafu tangawizi enyewe, huwa naikatakata ndogo ndogo, nairusha kwa maji, na naichemsha. Huwa nairuhusu kabisa ichemke karibia dakika kumi yachemke mpaka ile ladha ya tangawizi ikolee kwenye chai. Alafu ladha ya majani chai pia lazima ikolee vizuri. Kwa hiyo lazima nahakikisha kwamba chai yangu huwa nimepika kwa zaidi ya dakika ishirini. Na huwa naipika na moto ndogo. Sipendi iharakishwe kwa hiyo na halafu wakati nataka kukunywa naiaongezea tu sukari kidogo. Sana sana huwa ni kijiko kimoja ama nusu kijiko. Kwa sababu sipendi sukari nyingi. Huo ndio utaratibu wangu wa chai ya asubuhi.

Kwa sasa, kusema ukweli mimi huwa siendi mahala pa ibada popote. Mimi si shiriki ibada ya kikristo ama ibada ya kislamu. Hiyo ni kwa sababu mimi si mtu wa dini. Kitambo, mimi nilikua naenda kanisani, lakini wakati nilimaliza shule ya upili, nilikuja, nikajiuliza maswali mingi sana, kuhusiana na mambo ya dini arafu nikakuta kwamba, kidogo, dini kinanichanganya. Siyelewe sababu ya dini maana, naoana watu wengi ambao wanaendadini, wanadanganywa sana, watu wenye wana wahutubia pale ambao wanajiita ni watumishi wa Mungu. Kila wakati ni kuambiwa leta pesa fulani, leta pesa fulani, harafu wao wenyewe ni masikini na bado wanahangaikia maisha yao lakini bado wanaitisha pesa. Wahiyo, nikaona hii si mambo ya kuabudu Mungu. Hii imekua mambo ingine tofauti. Domaana nikaachana na mambo ya dini, kwa sasa sia budu popote ama siendi kwenye ibada yeyote.

Kwenye maswala ya kuhifadhi data yangu huwa niko makini sana maana najua data ni kitu cha maana sana sana sana wakati huu wa digitali ambapo kila kitu inahusiana na data na yeyote ambaye akona data nyingi ama akona wezo wakua na data kwa wingi yeye ndio ana uwezo mkubwa wakua tajiri duniani kwa hiyo huwa nahakikisha kwamba data yangu nimeiweka salama. Hapa mitandaoni mara nyingi mimi ni mehifadhi data yangu kwenye Google Drive ama kwenye email account yangu. Kwa hiyo ni meifadhi kila kitu pale kuna nafasi ya kutosha na ikifika mahali ambapo nakuta kwamba data imejaa kwenye Drive hua na zifuta zile ambazo na hisi kwamba siya mana na zitoa pale harafu na hifadhi tu kile ambacho kinafaa kuhifadhiwa pale. Pia naona kuna nafasi kukununua sehemu kubwa ya kuifadhi data pia kwenye hiyo drive kwa hiyo nikihisi kwamba nahitaji sehemu kubwa ya kuifadhi data ni tanunua zaidi.

Mimi napenda kuandika na wakati mwingine huwa ni vigumu sana kuamua ni nini na nitaandika kwa mkono ama nitaandika kwa kompyuta. Hila tofauti ya kuandika kwa mkono ama kuandika kwa kompyuta ni kwamba ukiandika kwa mkono utachoka haraka na utahitaji kalamu na unahitaji pia kwa kuwa na kitabu na maranyingi kuvinunua hivyo vitu ni gharama nyingine. Kwa hiyo mara nyingi utanikuta nimeandika kutumia kompyuta. Alafu ni rahisi sana kwamba ukiandika kwa kompyuta unaeza hifathi tu hapo kwenye kompyuta. Alafu utaendeleza kuandika pia baadae. Na pia ukikosea wakati unaandika kwenye kompyuta unaeza unaeza ifuta. Alafu ukairudia tena kuirekebisha bila kuichafua na kala yako. Lakini ukiandika kwenye kitabu ukifuta futa unachafua na kala yako. Pia wakati mwingine pia naamua kuandika kwa mkono kama sehemu ambapo ninaenda siitaji kutembea na kompyuta. Kwa hiyo nitachukua tu kitabu changu kidogo na kalamu alafu nitakua naandika tu maneno kwa kifupi. Ila maranyingi mi hupenda kuandika kwa kompyuta maana nirahisi sana kuitumia na nirahisi kubadlisha chochote ambacho ulikuwa umeandika kama unahisi kwamba unaitaji kubadlisha ama kuna mahali umekosea.

Ikifikiya mambo ya kucheza, napenda aina nyingi ya michezo, ila sipendi michezo ambayo unacheza kama umekaa chini. Na moja wapo ya michezo ambayo mtu ucheza kama amekaa chini ni michezo ya video. Alafu pia kando na kukaa chini, michezo ya video mtu anaangalia sana kwenye screen kwa muda mrefu. Na huwa na zani ukiangalia kwenye screen kwa muda mrefu, si vizuri kwa macho yako. Ule mwangaza wa screen huwenda ikadhuru macho yako. Kando na mwangaza kudhuru macho yako pia hali ya kuketi chini kwa muda mrefu si nzuri kwa afya binadamu. Mwili wa binadamu unahitajika kuwa unatembea ama unasonga kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kuakikisha kwamba shughuli zote za mwili zinafanya kazi jinsi ambavyo inafaa. Lakini binadamu wakikaa sehemu moja kwa muda mwingi huwa afya yake inadhurika pole pole kwa hiyo sipendi michezo video kwa sababu huwa inachangia pakubwa kwa kuzoroteka kwa hali ya afya ya mtu.

Mimi natumia simu yangu kwa karibia shuguli nyingi sana. Lakini sana sana shughuli ambaye inatawala kwa hii simu yangu ni kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni kwa sababu mimi huwa sipendi kuongea kwa simu sana. Japo huwa huwa natumia kwa mawasiliano ya hapa na pale. uwezi ukanikuta kama nimeongea kwa simu kwa zaidi ya dakika ya kumi. Huwa napitisha tu u jumbe haraka haraka harafu naweka simu chini. Ila wakati siyuko kazini ama niko kwenye likizo ama ule muda mfupi wa mapumziko pale kazini utanikuta kwamba natumia simu kuingia mitandao ya kijamii sana sana pale X ambaye ya kitambo ilikuwa inajulikana kwa jina maarufu Twitter. Huko ndo mimi huwa napenda sana kuangalia habari na jinsi watu wanaongea pale. Kuna mazungumzo mengi sana ya kufurahisha huwa yanaendelea kwenye mtandao huo wa jamii wa X. Kwa hiyo, utanikuta sana nimetumia simu yangu kuingia kwenye mitandao ya kijamii.

Madukani mimi hupenda kwenda wakati ambapo niko na shughuli ya kwenda kufanya. Huwezi nikuta kwamba naenda tu madukani kama ni matembezi ila napenda kwenda madukani kama kuna kitu naenda kununua. Lakini mara nyingi huwa najipanga kiasi kwamba huwezi nikuta ni kama kuna kitu ambayo kimeisha kwa nyumba halafu nahitaji kukimbia dukani ghafla. Huwa nimejipanga kwamba madukani ama naenda kununua vitu kwa ujumla mara moja ama mara mbili kwa mwezi huwa unanisaidia sana kutoshinda nikienda madukani kwamba labda leo mafuta yameisha kesho labda chumvi hakuna kesho nyingine sukari hakuna la hasha mimi huhakikisha kwamba nimenunua vitu kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba nitatumia kwa siku nyingi kabla ziishe halafu nirudi pale madukani kwa hiyo mimi huenda dukani tu wakati nahitajika kwenda ila huwa nimejipanga kwamba naenda tu madukani wakati mara moja ama mara mbili kwa mwezi.

Nahisi kwamba pale kazini michakato ni shuguli ambayo ni muhimu sana kwa kila kazi. Kwa sababu kila kazi lazima kukuwe na michakato maalum. Na njia rahisi ya kuboresha michakato ni kupitia kwa mipango. Lazima kuwe na mpango dhabiti ambao kazi lazima ifuate. Kwa hiyo mimi huwa nahakikisha kwamba ni meboresha michakato pale kazini nikakuwa kuwa na mipango kabambe. Kwamba kazi ikianza hapa inaelekea hapa halafu inapitia pale. Kwa hiyo shuguli kuu ni upangaji. Hiyo itafanya kwamba michakato pale kazini imeboreka na imeimarika kabisa.

Ikifika ni sehemu ya kulala, kila mtu anapendelea kuwa na sehemu ya kulala ambapo ni pazuri, pasafi, halafu ni laini. Na kwa hiyo, hapa kwenye hili swali, kama napendelea kitanda kigumu ama kizuri, jibu langu litakua ni kwamba napenda kitanda kizuri. Kitanda kizuri namaanisha kuamba kiko na godoro, kiko na godoro nzuri, halafu godoro lenyewe liko laini. Na pia kuwe na mito, mito ambayo ni laini. Lakini kitanda kigumu hapo huwa kuna tatizo kwa sababu kitanda kigumu kinamaanisha kwamba kitakuwa kinakufinya usiku na huenda ukapata maumivu kwenye mwili sana sana kwenye upande wa mgongo ama kwenye mikono. Na hutakuwa unalala kwa njia mzuri hata unaweza kosa kupata usingizi wakati unalala. Lakini ukilala kwenye kitanda kuzuri utapata usingizi wa pono na utaota ndoto mzuri kabisa. Kwa hiyo kila wakati mimi nitachagua kitanda kizuri, kitanda laini, kitanda pasafi, kitanda kwenye naeza tulia vizuri.

Mimi hupata habari zangu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu mimi huwa sisikii radio, sikumbuki mara ya mwisho wakati nilifungulia radio nikasikia habari. Huwa hata nyumbani kwangu sifungulii radio. Nikona radio lakini imekaa miaka miaka mingi sijai fungulia. Pia kwenye runinga, mimi huwa sitazami runinga. Ikifika wakati wa kutazama runinga labda ni wakati ninatazama filamu. Kwa hiyo wakati mwingi mimi huwa naangalia ama napata habari zangu kwenye mitandao ya jamii sana sana. Kwenye mtandao wa X Pale ambapo watu huwa wanaandika habari pindi zitoke hapo. Kwa hiyo huwa inahakikisha kwamba sichelewi kupokea hizo habari kukitokea kitu huwa nahakikisha tu kwamba nikona data halafu naingia kwenye mtandao wa X ama Facebook pale nakuta kwamba kuna watu ambao washaweka habari hiyo na nitaweza kujua nini kimeendelea.